Somo ni lilo lipenda shuleni ni hisabati. Na penda jinsi linavyo nifundisha kutumia akili yangu kutatua matatizo. Hisabati hunifanya nifikirie kwa kina na kunisaidia kuelewa mambo kwa mpangilio. Pia kujifunza hisabati kuna nifanya nijisikie kuwa na ujasiri katika masomo mengine.